Sante sana kwa swali hili, chakula ni nacho kipenda zaidi ni wali na nyama. Hasa nyama ya kupikiwa kwa mchuzi mzuri au kukaangiwa vizuri pale. Hiki ni chakula ambacho kwa upande wangu kina nafasi ya kipekee sana. Na siitu kwa sababu ya ladha yake, bali pia kwa sababu ya hisia na kumbukumbu kinacho niletea hiki chakula. Kila ninapokila, mimi uhisi ninaridhika kwa kiwango kikubwa kwa vile nimepata chakula kamili, kamili kinachomu, kidhi mwili na moyo kwa pamoja. Napenda wali kwa sababu ni chakula kinachokwenda na vitu vingi pale, unaweza kuula na nyama, pia samaki, mboga, au hata kama ni maharagwe, Lakini ukiunganisha na nyama hasa iliopikwa vizuri latha yake huwa ya kipekee zaidi wali unauwezo wakunyonya mchuzi wa nyama pale na hapo ndipo latha harisi hutokea Kila tonge linakuwa na mchanganyiko wa latha ambao hunifanya nifurahie kula bila ile harakatu Nyama ni nalipenda zaidi ni ile ambayo imeiva vizuri lakini haijakauka sana kama zingine Napenda iwe laini, napenda iwe yenye viungo vya wastani pale na iwe na mchuzi wakutosha. Sipendi nyama yenye mafuta mengi lakini wala kavu kupita kiasi. Napenda latha ya nyama ijisikike yenyewe na ikitanganyika vizuri na viungo bila kitu kimoja kufunika kingine pale. Maranyingi napenda kula chakula hiki nyumbani kwa sababu chakula chanyumbani huwa na latha yake ya kipekee. Kuna tofauti kubwa ambayo inatokea kati ya chakula kinachopikiwa nyumbani kwa haraka ya chakula kilichopikiwa kwa utulivu na kile ambacho kilichopikiwa kwingine. Nyumbani maranyingi chakula hupikwa kuangalifu zaidi na kuna hisia ya kujali inayoongeza laadha pale. Pia kuna kule nyumbani kukula nyumbani unifanya nijisikie huru na mtulivu zaidi. Chakula hiki pia inani kumbusha nyakati za familia na pamoja. Maranyingi wali na nyama huandaliwa siku za mwisho za wiki au siku maalu m pale. Kwa hiyo unifanya ni kihusishe hiki chakula na mapumziko, na vicheko, na mazugumzo ya mezani pale, pamoja na familia na marafiki. Hata leo ninapokila kumbukumbu hizo hujitokeza na kunipahisia ya ukaribu na watu ambao ninawapenda. Kuna kitu kingine kinachonifanya nipende wali na nyama, nacho ni kwa mba ni chakula kinachonipa nguvu na kushiba kwa muda murefu. Baada ya kula hiki chakula, mimi uhisi nimeshiba vizuri na ninaweza kuendelea na shughulizangu bila kuhisi njaa haraka pale. Hilo ni jambo muhimu sana. Sasa hasaa siku zenye kazi ni nyingi. Ingawa kuna vyakula vingine vingi vizuri kama pilau na ugali au vyakula vya haraka bado wali na nyama hubaki kuwa chaguolangu la kwanza. Ni chakula ambacho hakichoshi haraka hata uki kila mara nyingi kila mpishi ana mtindo wake wakukitengeneza. Kwa hiyo, latha hubadilika kidogo kila mara, lakini msingi wake hubaki ule ule ambao mimi mwenyewe ninaupenda. Wakati mwingine, napenda hata kupika chakula hiki mwenyewe, nikiwa nyumbani. Ingawa sipiki kwa kiwango cha juu sana, napata furaha ninapoona, wali umeiva vizuri na nyama imetokea vizuri pale. Hisia ya kula chakula ulichopika chakula ulichopika mwenyewe uongeza latha ya maradufu pale. Unahisi fahari kidogo ambayo niyakuridhisha sana. Kwa ujumla, chakula nina chokipenda zaidi ni wali na nyama kwa sababu nirahisi na kinalatha. Kinashibisha pia na kinamaana binafsi kwangu. Si chakula cha anasa bali ni chakula cha maisha ya kawaida. Ambacho kime kuwa sehemu ya safari yangu, kinaunganisha latha, kumbu kumbu na hisia kwa pamoja. Ndiyo maana hata nikiwa na chaguo nyingi mezani, mara nyingi huridhi kwenye chakula hiki hiki tu kwa sababu najua hakita niacha nikiwa nimejutia. Kwangu, wali nanyama si chakula tu, bali ni faraja, inaleta furaha, na sehemu ya mimi mwenyewe. Na kwa hivyo, hiki chakula, nimekipenda kwa muda sasa na tangu nianze kukila, nikilichokikwa na mama, sijawai kichukia, imebakia kuwa chakula changu ninachopenda zaidi.

Ikifikia ni ujuzi ninaouhitaji kuimarisha zaidi kwa ule wote ambao mimi ni nao. Kwa mtazamo wangu ni usimamizi wa muda na vipaumbele. Hii ni ujuzi ambao karibu kila mtu huhitaji, lakini kwa upande wangu nimegundua kuwa ni eneo ambalo nina nafasi kubwa ya kujiboresha pale. Mara nyingi ninakuwa na mambo mengi ya kufanya kwa wakati mmoja na ingawa nina nia nzuri ya kuyamaliza yote kwa ubora Wakati mwingine ninapata changamoto ya kupanga ipasavyo ni lipi lifanywe kwanza na ni lipi ndiyo lisubiri mengine. Nimegunduwa kuwa si kila kazi ina uzito au umuhimu sawa na nyingine. Lakini wakati mwingine nahisi kama kila kitu ni cha dharura. Hapo ndipo ninapohitaji kuimarisha uwezo kwa kutofautisha kati ya muhimu na ya haraka. Kuna kazi ambazo zinaonekana, zinahitaji kufanywa mara moja, lakini kwa uhalisia zinaweza kusubiri pale. Ukiziangalia tu vizuri unaona, kumbe zinaweza kusubiri. Na kuna zingine ambazo hazipigi kelele, lakini zinaadhari kubwa baadaye usipozifanya wakati huo. Kujifunza kupanga kwa mtazamo huo, ni jambo ninaloendelea kulifanyia kazi mimi kama mtu binafsi. Na pia ujizi mwingine ninaohitaji kuimarisha ni mawasiliano hasa katika mazingira ya kazi. Ingawa ninaweza kuwasiliana vizuri kwa jumla, nimegundua kuwa wakati mwingine kuna nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa uwazi zaidi au kusikiliza kwa kina zaidi. Mawasiliano sio tu kuzungumza, Bali pia ni kusikiliza, kuuliza maswali sahihi na kuhakisha ujumbe umeeleweka. Kwa pande zote, ujumbe unaeleweka na unaleta ile maana sawa. Huu ni ujuzi ambao unapoboreshwa, hupunguza migogoro na huongeza ufanisi kazini. Pia ninahitaji kuimarisha uwezo wa kusema hapana kwa heshima. Mara nyingi ninapenda kusaidia na au kukubali majukumu mapya yanapotokea pale. Lakini wakati mwingine ninajikuta nimelemewa kwa sababu nimekubali mengi kuliko uwezo wangu wa wakati huo. Kujifunza kuweka mipaka bila kujihisi vibaya ni ujuzi muhimu sana na bado ninaendelea kujenga utaratibu. Ujuzi mwingine nimeona nahitaji kuimarisha ni kujisimamia kihisia, hasa ninapokuwa chini ya shinikizo. Kuna nyakati zingine kazi au majukumu yanapokuwa mengi na ndipo hapo ndipo hisia kama ile uchovu ama kuchoka, kukata tamaa au hasira zinaweza kujitokeza. Kujifunza kutambua hisia hizo mapema, kuzithibiti na kuendelea kufanya maamuzi kwa utulivu, ni jambo muhimu sana kwa maendeleo ya binafsi na ya kikazi pia. Vile vile, ninaona nahitaji kuimarisha ujuzi wangu wa kujifunza vitu vipya kwa haraka. Hasa katika dunia ya sasa inavyobadilika kila wakati. Teknolojia na mbinu za kazi na mahitaji ya soko inabadilika kwa kasi sana. Ingawa niko tayari kujifunza. Wakati mwingine nahitaji kuwa na nidhamu zaidi ya kujipangia muda wa kujifunza na kutekeleza kile ninachojifunza kwa vitendo. Ujuzi wa kujiamini zaidi ndio wa kutoa maoni yangu pia ni jambo ambao ninalotaka kuimarisha maishani mwangu. Wakati mwingine unakuwa na wazo nzuri lakini unalisita kujisema kwa kuogopa kukosea au kupingwa na mtu mwingine. Nimegundua kuwa kujiamini sio kujua kila kitu bali nikuwa tayari kushiriki mawazo yako na kujifunza kutokana na mrejesho wa wengine. Pia naona umuhimu wa kuimarisha ustadi wa kufanya kazi kwa timu hasa katika mazingira yenye watu tofauti tofauti. Ingawa ninaweza kufanya kazi vizuri na wengine. Kila timu ina changamoto zake. Kujifunza kusawazisha maoni, kushughulikia tofauti kwa busara na kuweka lengo la pamoja mbele na masilahi binafsi ni ujuzi unaohitaji kuendelezwa kila wakati. Kwa hivyo, ujuzi ninaohitaji kuimarisha zaidi ni ule unaonisaidia kupanga vizuri, kuwasiliana kwa ufanisi, kujisimamia mimi mwenyewe na kuendelea kujifunza. Naamini kuwa kwa kufanya juhudi za maksudi kila siku ujuzi huu utaimarika na kumarika.

Nikisema kwa upande wangu mimi binafsi napendelea kufanya mazoezi ya asubuhi sana sana masaa ya subuhi ni napoamka. Na hii si kwa sababu jioni si nzuri, bali ni kwa sababu namna ya mwili wangu na ratiba yangu pia na mawazo yangu yanavyo fanya kazi. Mazoezi ya asubuhi yamekua sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku na yamenisaidia si tu kimwili bali pia kiakili na hata kihisia. Kwanza kabisa asubuhi hunipa mwanzo mzuri wa siku. Ninapo amka na kufanya mazoezi hata kama ni kwa dakika 30 au 45 pale ya asubuhi Iyo ni nahisi kama tayari nimesha jishindia ushindi mdogo kabla sigo haijaanza rasmi Hii hunijengea hali ya kujiamimia na kunipa motisha wakuendelea kuwa na nidhamu katika mambo mengine ya siku kama kazini pale au kama masomoni pia au majukumu mengine pia mazoezi ya asubuhi hunifanya njihisi kuwa nipo tayari kukabiliana na changamoto zozote zinazokuja siku hiyo Hili mazoezi ya asubuhi hunisaidia kuongeza umakini na nguvu ya akili pia Baada ya kufanya mazoezi, damu husambaa vizuri mwilini na ubongo hupata hile oxygen oksigeni ya kutosha Hii hunifanya niwe makini zaidi hiyo siku yote nifikirie kwa haraka na nifanye maamuzi kwa utulivu. Nimegundua kuwa siku ambazo nafanya mazoezi ya asubuhi huwa na ufanisi zaidi kazini na sahizi na sihisi usingizi mwingi au uchovu wa mapema. Jambo lingine muhimu ni kwamba kufanya mazoezi ya asubuhi hunisaidia kuthibiti ratiba yangu vizuri. Ama ile ratiba ya kazi vizuri. Asubuhi kunawezekano mdogo wakukatizwa na mambo ya ghafla. Jioni mara nyingi huwa auja na uchovu na wahiyo siku yote, mikutano ya dharura, wageni pia wanawezakuja au hali ya kutaka kupumzika tu. Ukiacha mazoezi yawe ya jioni nirahisi sana kujikuta unaairisha na unaruka hiyo mazoezi ya hiyo siku kabisa. Asubuhi kabla siku haijachanganyika na majukumu mengi ni rahisi sana kutimiza hili lengo la mazoezi Hata hivyo siwezi kusema kwamba mazoezi ya jioni haya na faida Kwa watu wengi jioni ni muda mzuri sana wakufanya mazoezi Kwa sababu mwili huwa tayari umeamka kikamilifu misuli pia huwa inapata joto siku nzima na nguvu huwa juu zaidi Pia mazoezi ya jioni ni njia nzuri ya kuondoa msongo wa mawazo ulio kusanyika kutokana na kazi au masomo ambayo umekua nayo iyo siku au huo muda ama uko hapo. Kwa mtu ambaye amekaa ofisini au darasani siku nzima, mazoezi ya jioni ya naweza kuwa kama tiba ya akili. Kwa upande wangu, changamoto ya mazoezi ya jioni ni kwamba uchovu wa akili hunizini nguvu ya mwili. Ambapo ninapotokea kazini. Baada ya siku ndefu, mara nyingi ninahisi nataka kupumzika sana sana sana. Na hii hisia ni yenye inakuja kwa kila siku. Na kwa hivyo, nahisi tu nataka kupumzika, nataka kula, au pia ninataka kulala mapema. Hii hunifanya nisifanya mazoezi kwa ubora ambao ninautarajia. Pia, nikifanya mazoezi mazito jioni sana. Wakati mwingine, unifanya nipate ugumu wa kulala kwa sababu mwili unakua bado uko kwenye hali ya kuchangamka. Kwa hiyo, nimejifunza kuwa wakati bora wa kufanya mazoezi ni ule ambao unaoafaa binafsi na usio kuezesha kuwa mthabiti. Kwa mimi, iyo ni wakati mzuri ni asubuhi Sipendi kujilazimisha kufuata ratiba ya mtu mingine Kwa sababu kila mtu ana mwili, kila mtu ana maisha na majukumu tofauti tofauti Kilicho muhimu zaidi, si asubuhi au jioni Bali ni kufanya mazoezi mara kwa mara na kufanya kwa moyo wote Kwa kumalizia, inaweza kusema kwamba mazoezi ya asubuhi yamenijenga nidhamu, yameniongezea nguvu na pia yamenisaidia kuwa na mtazamo chanya wakimaisha lakini bado heshimu na kuelewa watu wanaopendelea kufanya mazoezi jioni kwa sababu lengo letu sote ni moja kuwa na afya bora ya mwili na ya akili hilo nilo jibu langu, asante sana.

Asante sana kwa swali hili, mimi nadhani ninalipendelea na ninalifurahia hili swali sana. Na kwa hivyo, ninamtazamo mzuri au mtazamo chanya kwa kuwa, nikilijibu hili swali ama nikizungumza. Nitakuwa tu na ile furaha ya ndani na ile kuridhika kabisa. Nikisema kuhusu viatu ambazo ninazipendelea. Kwa upande wangu binafsi, napendelea sana viatu vinavyokuwa rahisi, viatu ambavyo ni imara na vinavyonifanya nijisikie huru. Si mtu anae chagua viatu kwa kuangalia mwonekano peke yake, bali ninaangalia zaidi faraja, matumizi yake katika maisha ya kila siku, na uimara wake pia kwa muda mrefu. Kwangu, kiatu kizuri ni kile ambacho, unaweza kukivaa siku nzima bila kuhisi maumivu ya mguu, hata kidogo, au hata kuchoka kupita kiasi, au kujisikia kama unalazimika kukivua mara kwa mara. Kwa matumizi ya kawaida ya kila siku, ninapendelea viatu ambavyo tunaita kwa lugha ya kingereza, sneakers. Hizo ndizo viatu ninazojikuta nikivaa mara nyingi zaidi. Iwe ni kuenda kazini, au kutembea, au kufanya shughuli tu za kawaida, au hata kusafiri. Sababu kubwa ya kwamba sneaker huwa ni nyepesi, ni rahisi kuendana na mavazi mengi na husaidia sana kupunguza msongo kwenye miguu kule ndani. Pia, viatu hivi hunipa uhuru wa kutembea kwa haraka au kusimama kwa muda murefu bila usumbufu wowote. Nimegundua kuwa nikivaa sneakers nzuri ama hizi viatu nzuri sasa hata siku ndefu huhisi kuwa rahisi zaidi. Pia napenda viatu ambavyo havina makeke mengi lakini vina ubora wake. Sipendi sana viatu vyenye rangi kalikali kupita kiasi au miundo inayavutia macho sana. Na pendelea ile tu rangi tulivu kama nyeusi, nyeupe, rangi ya kijivu au rangi za udongo Kwa sababu ni rahisi kuviunganisha na mavazi tofauti tofauti kiatu kinapokuwa rahisi lakini kimeundwa vizuri hiki huonekana nadhifu bila kuhitaji kuonekana cha gharama au gharama kubwa na au cha kujionyesha sana Kwa mazingira ya kazi au matukio yanayohitaji muonekano rasmi kidogo napendelea viatu vya ngozi vilivyotu rahisi. Si lazima viwe vya gharama kubwa sana lakini viwe vimekaa vizuri mguuni na viwe na ubora mzuri. Viatu vya ngozi hunipea hali ya kujiamini na kufanya muonekano uonekane wa kitaalamu zaidi. Hata hivyo, bado huwa naangalia ile faraja yangu kwa sababu siwezi kuvaa kiatu kizuri lakini kinachonibana au kunifanya nihisi maumivu hata kidogo. Jambo lingine muhimu sana kwangu ni kwamba ubora wa kiatu na muda wake wa matumizi ambao kinachotumika kikiwa sawa pale. Napendelea kununua kiatu kimoja kizuri kinachoweza kudumu kwa muda mrefu badala ya kununua viatu vingi ambavyo vinaharibika haraka haraka. Hii inanisaidia kuokoa pesa kwa muda mrefu na pia kupunguza usumbufu wa kubadilisha viatu usumbufu ule wa kubadilisha viatu mara kwa mara Pia viatu vya ubora mzuri kuadhiri moja kwa moja afya ya miguu na magoti na ata ile tu mgongo. Kwa upande wa michezo au mazoezi bila shaka napendelea viatu maalumu za michezo hapa najua wavijua vizuri zaidi. Si vizuri kufanya mazoezi ukiwaumevaa viatu visivyofaa kwa sababu vinaweza kusababisha majeraha au uchovu wa haraka. Viatu vya michezo vinavyotengenezwa vizuri husaidia kunyonya mshtuko, kuimarisha mkao wa mguu na kuongeza ufanisi wa mazoezi. Hii hunifanya nifurahie mazoezi zaidi na nijisikie mimi niko salama. Kwa ujumla, mtazamo wangu kuhusu viatu ni kwamba vinapaswa kuhudumia mtu, si mtu kuhudumia kiatu. Kiatu kizuri kwangu ni kile kinachoniruhusu kuendelea na siku yangu bila kufikiria sana kuhusu miguu yangu. Kama kiatu kinanipa faraja, kinaonekana nadhifu pia na kinaendana na maisha yangu, basi hicho ndicho, ambacho ninapendelea.

Ndiyo, nimewahi kusafiri katika maeneo katha ambayo ni mazuri. Lakini, kuna kusafiri moja au mbili, ambazo zimeacha alama ya kipeke sana mojoni mwangu. Siku kwa sababu ni uzuri wa mazingira peke, bali ni kwa sababu ya uzoefu, watu na namna safari hizo zilinifanya nijitambuwe zaidi. Moja ya mahali pazuri zaidi nilipowahi kusafiri ni puani. Safari ya kuenda pwani ilinipa hisia ya utulivu ambayo si rahisi kupata katika maisha ya kila siku. Kunzia upepo muanana wa bahari pale, ile sauti ya mawimbi ya mayopiga ufukwe, hadi harufu ya chumbi bahari nitu. Kuna kila kitu kilifanya nijisikie huru na mtulivu. Kulikuwa na ule wakati ambao ningeka tu ni kitazama bahari kwa mda murefu bila hata kuzungunza. Nikitafakari maisha, mipango yangu na mambo nilioitia. Safari hii ili nifundisha kuwa wakati mwngine utulivu ni tiba tosha. Ukitulia tu kimaisha, wewe basi unatiba ulio hitaji kukumbana na mambo ya nayoendelea kwa maisha. Nilifurahi sana pia kutembea ufukweni asubui na jioni. Wakati jua linapochomoza au juali na potua, mandari hayo ya likuwa ya kukutia sana na ilinifanya kudamini uzuri wa vitu rahisi ambavyo mara nyingi tunavipuza. Chakula cha pwani hasa vya kulavya baharini, vilivyopikwa kwa mtindo wakienyeji, kiliongeza latha ya safari hiyo, zaidi. Lakini zaidi ya yote ilikuwa ni nafasi ya kujitoa kwenye ratiba angumu ya maisha na kujipa muda wa kupumua. Safari nyingine niliyowahi kufanya ni ya kuenda eneo la mlima na mazingira ya kijani. Tafauti kabisa na pwani huku kulikuwa na baridi nyingi, kulikuwa na hewasafi kabisa na mandari ya asili ya liojaa miti na mashamba. Kuamuka asugui ni kuona ukungu ukiwa umenifunika au umefunikia ile milima kulinipea hisia ya amani na ya mshangao pia. Nilihisi kama nimejitenga na kelele za dunia na kuingia katika ulimwengu tulivu zaidi. Safari hii ili nisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo na kunikumbusha umuhimu wa kuhishi kwa kasi ya pole pole mara kwa mara. Nilichopenda zaidi katika safari hiyo ni maingiliano ya watu wa eneo hilo. Walikuwa wakarimu, watu ni wakarimu wenye tabasamu na walikuwa tayari kushirikiana hadiri zao za maisha. Nilijifunza mengi kuhusu utamaduni wao namna wanavyoishi na jinsi wanavyodhamini vitu vidogo kama familia, ardhi na jamii pia. Hii ili nifanya nitambue kuwa uzuri wa safari upatikani tu kwenye mandari bali pia tu, bali pia kwa watu unawakutana nao kule njiani. Kwa jumla, kusafiri kwangu kumenifundisha kuwa kila mahali kuna ujuri wake wakipeke, haijarishi kama ni mji mkubwa, au kijiji kidogo, au nipwani, au kama umeenda kutembea milimani, kila safari inasomo lake pale. Baadi hunifundisha kupumzika, nyingine hunifundisha kujidhamini na nyingine hunifungua macho kuhusu maisha ya watu nyingine. Kusafiri hunisaidia kupata mtazamo mpana wa maisha na kunifanya nidhamini zaidi nilicho nacho. Kwa sasa, bado nina ndoto ya kusafiri zaidi na kuona maineo mapia na kujifunza tamaduni tofauti. Lakini hata ninapokumbuka safari nilizo wahikufanya, ninajikuta ni kitabasamu tu, kwa sababu kila safari ilikuwa sehemu ya safari yangu binafsi ya maisha. Kwangu, kusafiri si tu kuenda mahali pengine, bali nijia ya kujigundua upya na kujenga kumbukumbu zitakazo dumu maisha ni yote. Kwa hivyo, safari ni nyingi nilizozifanya na abadi ya hizo pia nilizifurahia zaidi. Na kila safari, kuna kile ninachojifunza, kuna zile kumbukubu maalum na speciali ambazo ninapobeba, moyoni kutokana na ile safari na zinanipa tazamo pia na chanya ya maisha.

Ndio, ninapenda maua, lakini si kwa sababu ya uzuri wake wajuujuu tu, bali ni kwa sababu ya maana na hisia yanayobeba. Maua yamenifundisha kutazama uzuri kwa mtazamo mpana, zaidi si ule wa rangi na harufu pekeeyake, bali pia ule wa ujumbe wake katika maisha ya kila siku. Kwanza kabisa, napenda maua kwa sababu haya maua huleta utulivu wa kipekee moyoni. Unapoyaangalia, hasaa ukiwa umechoka au umejaa mawazo mengi, kuna namna yanavyo kufanya upumue pole pole na kutulia pale. Iwe ni maua ya bustani, maua ya porini, au hata yale yanayopandwa kwenye sufuria ndogo pale nyumbani. Haya yote ya na uwezo wakubadilisha hali ya mazingira na hata hali ya mtu kihisia. Kwangu, maua ni kama ukumbusho wa kwamba, maisha si lazima yawe magumu kila wakati. Kuna uzuri katika vitu vidogo na vya kinii. Pia napenda maua kwa sababu ya nawakilisha mabadiliko na matumaini. Maua huchanua kwa wakati wake, baada ya mvua, jua na subira. Hili hunikumbusha kuwa hata katika maisha, kuna yale, unikumbusha kuwa hata katika maisha, kuna maisha ya binadamu, kuna nyakati za kusubiri, kuna nyakati za kuvumilia na hatimaye kuchanua. Si kila siku kuwa rahisi, lakini kama maua, tukivumilia na kuendelea, kuna siku nzuri mbele yetu. Kii, ndiyo falsafa, ninayopata kila, ninapoangalia, au ua, linapochipua, au kuchanua pole pole. Kwa upande wa aina, napenda maua ya asili sana sana, yale ambayo hukua bila kulazimishwa sana. Maua ya porini, maua ya bustani za kijiji au yale yanayoota kando kando ya barabara yanamvuto wake wakipekee. Hayapigi kelele ya uzuri lakini ukiyachunguza kwa umakini, unaona uzuri wake wa ndani. Maua kama haya hunikumbusha kuwa uzuri wakweli hauhitaji kujionyesha sana. Pia napenda maua kwa sababu yanabeba ujumbe wa upendo na heshima pia na ile huruma katika tamaduni nyingi, maua hutumika kuonyesha shukrani, hutumika kuonyesha pole pia kwa nyakati zingine inaonyesha furaha Lakini sana sana tunayajua ikionyesha mapenzi ua moja linaweza kusema mambo ambayo maneno hushindwa kueleza Hilo hunifanya niyaone maua kama lugha ya kimya ambayo kila mtu anaweza kuielewa bila tafsiri Zaidi ya hayo, napenda kuona maua kama sehemu ya maumbile yanayo hitaji kuheshimiwa na kulindwa Yanani kumbusha umuhimu wa mazingira, utunzaji wa ardhi na kuishi kwa usawa na asili Kadri tunavyoendelea na maisha ya kisasa, na ndivyo ninavyozidi kudhamini vitu vya asili kama maua kwa sababu vinatukumbusha tulikotoka na tunapopaswa kuelekea. Na kwa hivyo kwa ujumla napenda maua kwa sababu yananifundisha utulivu, pia yananifundisha subira na uzuri wa vitu vidogo na matumaini ya maisha hata yanakujia pale. Si lazima niwe na shahada kubwa la maua au bushtani kubwa ili kuyapenda Wakati mwingine ua moja ndogo linalo chanua kimya kimya Linatosha kunifanya nitabasamu au kutafakari kwa mambo mengi Kwa hiyo ndio napenda maua sana Si tu kama mapambo bali kama ishara ya maisha kama pia ishara ya mabadiliko na uzuri wa kimya kimya unaotuzunguka kila siku Lakini ikifika ni kwa mapambo mimi ninapenda maua ambayo huja au huletwa ikirejerelea mapenzi haya hunifurahisha sana na ninapenda kuyapokea, ninafurahia kuyapokea wakati wowote maishani Kwa kuwa pia ninayalinganisha tu na yale maua ya asili nayanaleta tu mafunzo na matafakario kama haya haya tu na kwa hivyo sana sana ninapenda mauwa asante.